Ndio, kuwa karibu na asili, kuna faida nyingi sana kwa roho na akili, lakini kuchukua tahadhari ni muhimu sana, uponyaji wa akili na mwili. Muda ni nao tumia katika asili, umedhibitishwa kupunguza msongo wa mawazo, kupunguza shinikizo la damu na kuboresha hali ya hisia. Ni kama tiba, asili isio na madhara. Utulivu ni naoupata msituni kutokana na sauti za ndege na mandhari asilia. Huleta hisia ya amani ya ndani na kusaidia kupata uwazi wa mawazo. Kuchukua tahathari msituni wanyama pori. Ingawa misitu kama karura na ololua imetengwa na kulindwa bado ni makazi ya wanyama wadogo kama vile tumbili swara. Na nguruwe mwitu na nyoka wasio na sumu. Ni muhimu kuweka umbali salama kutoka kwa wanyamapori hawa na kamwe nisiwape chakula. Msitu hii iko salama kama wageni wapo. Imefungwa uzio wa umeme na inalindwa na walinzi waliofunzwa na kamera za uchunguzi. Kuna njia zilizowekwa alama na ni muhimu kutembea kwenye njia hizo ili nisipotee na nihakikishe usalama wangu. Kwa hivyo, ninaweza kufurahia manufaa yote ya asili kwa usalama kwa kuchukua tahadhari hizi rahisi.

Mimi ucheza na wanyama wangu wakipenzi. Wanyama wakipenzi, uleta furaha nyingi sana kupitia mchezo na burudani. Iwe ni kucheza na mbwa wangu au kumbembeleza paka wangu. Muingiliano huu, husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hisia ya utulivu. Wanatoa kampani ya kipeke na pendo usio na masharti na kufanya nyumba ijisikie joto zaidi na enye kukaribisha. Kufurahia maisha nawapenda wangu ni muhimu sana kwa ustawi wangu wa jumla.

Raha ya kutazama inaniwezesha kufurahia mambo yafuatayo. Ninapata fursa ya kutazama wachezaji bora duniani wakionyesha vipaji na mbinu za kipekee ambazo rather ningumu kuzifanya mwenyewe. Hakuna jasho wala uchovu. Ninafurahia mchezo wote nikiwa nimetulia bila ya kupata majeraha jasho au uchovu wakimwili ambao huambatana nakucheza. Furaha ya kutazama michezo. Kuna furaha tele katika kutazama msisimko wa dakika ya mwisho. Hisia ya kutojua nani atashinda hadi firimbi ya mwisho ni ya kipekee. Michezo huandika hadithi za kurudi baada ya kufungwa. Ushindi wa kushtukiza na mafanikio ya kibinafsi ambayo yananitia moyo. Mazingira ya kijamii, kelele, shangwe, vinywaji na chakula hufanya hali ya hewa kuwa ya kufurahisha na kuimarisha urafiki. Kutofautiana kwa maoni, tunaweza kubishana kidogo kuhusu uamuzi wa ref au mchezaji bora wa siku. Jambo linalo ongezea burudani. Ninapenda hisia ya kuwa sehemu ya tukio kubwa, nikishiriki hisia za pamoja na marafiki, na kufurahia burudani safi bila shinikizo la kuwa uwanjani mwenyewe.

Mimi hutazama video kwenye YouTube. Manufaa makuu ya YouTube. YouTube ni chuo kikuu kikubwa cha bure. Ninaweza kujifunza karibu kila kitu kutoka kupika hadi kujenga kompyuta au kujifunza lugha mpya kupitia mafunzo na mihadhara. Kuna maudhui ya kila aina, muziki, filamu fupi, vichekesho, michezo ya video na vipindi vya televisheni. Daima kuna kitu kipya cha kutazama. Huruhusu mtu yeyote mwenye kamera na intaneti kuwa muundaji wa maudhui. Inatoa fursa kwa watu kuonyesha vipaji vyao kujenga hadhira na hata kupata kipato. Njia ya haraka ya kupata habari za hivi punde, matukio ya moja kwa moja na mahojiano kutoka vyanzo mbalimbali duniani kote. Ina wakutanisha watu wenye maslahi yanayofanana kupitia sehemu za maoni na majibu ya moja kwa moja kujenga jamii pepe zinazo shirikiana. Kwa ufupi, YouTube ni chanzo kikuu cha habari burudani na fursa za kujifunza na kuungana na ulimwengu.

Ninapenda ugali, kwani ugali hufanya kazi kama kijiko cha chakula. Kinacho weza, kuniwezesha kustafirisha viambato vingine vinye latha nyingi kinywani. Ugali na mboga za majani zaki Afrika. Ugali hupendana vizuri na mboga za majani. Ambazo zimepikwa kwa kuchepusha au kukaanga viungo kidogo. Baadhi ya mboga marufu ni sukuma wiki, zinazo julikana zaidi na jina lake linalomanisha kusukuma wiki. Zina, nyuzi nyuzi nyingi na huandaliwa kwa kukaangwa na vitungu na nyanya. Managu, mboga hizi zinalatha kidogo ya uchungu na virutubisho vingi kama vile madini ya chuma. Mara nyingi hupikwa hadi kuwa laini na kuendana vizuri na utamu wa asili ya ugali. Murenda au lude. Mboga hizi huwa na utelezi kidogo. Zikipikwa jambo ambalo ubengi hulipenda sana kwani husaidia kumeza ugali kwa urahisi. Ugali na aina tofauti za nyama. Ugali ni chakula cha wanga kisicho na latha kali. Hivyo huendana vizuri na latha mbali mbali za nyama. Kama samaki, hasa, choma au aliye kaangwa na kachumbari ni mchanganyiko marufu sana hasa katika maeneo ya mwambao na karibu na maziwa makuu. Maini, maini ya ngombe au mbuzi, huandaliwa kwa kukaangwa na huwa na latha nzuri yenye madini ya chuma. Ugali husaidia kupunguza ukali wa latha ya maini. Matumbo pia nisehemu inayopendwa sana na inalatha maalum. Mara nyingi huchemshwa kwanza hadi kulainika nakisha kukaangwa kwa mchuzi mzito. Ugali husaidia kusafirisha mchuzi huo mtamu. Nyama ya ngombe au mbuze, iwe ya kuchemusha, au kukaanga, au kuchoma, wenda sanjari na ugali, protini kutoka kwenye nyama na nyuzinyuzi, kutoka kwenye mboga, hujenga mlo kamili na wenye nguvu. Ugali ni turubai hisio na latha nyingi, inayo pokea latha mchuzi na virutubisho kutoka kwa mboga na nyama na kuunda mlo wa kitamaduni na wakurithisha.

Njia salama zaidi za kusasisha vifaa vyangu haraka ni hizi. Usasishaji otomatiki nawasha kipengele hiki kwenye mipangilio ya kifaa changu kama simu na kompyuta. Mtandao salama natumia wifi ya nyumbani iliyolindwa na neno Siri kali ili kuepuka wifi ya umma. Nishati ya kutosha nahakikisha battery imejaa au kifaa kimeunganishwa kwenye charger ili kuepuka kukatiza mchakato vyanzo rasmi napakua sasisho kutoka kwa maduka rasmi ya programu au mipangilio ya mifumo peke.